Naam napenda maua maua bado ni ishara kubwa ya upendo na shukrani kachika nchi za afrika mashariki kama kenya na tanzania napenda sana harufu ya yasmini hasa wakati wa jioni.